Iwapo nina mgogoro na mtu, kitu cha kwanza nina kifanya ni kuhakikisha kwamba nimetafuta sehemu au mtu ambaye atakua ni kama mpatanishi wetu, kisha ni kimpata mtu huyu, basi tutaitana wale ambao tunamgogoro, kisha nakuwa na maongezi au majadiliano ya kinagaubaga, ili kwamba kama kuna jamba ambalo tulikuwa tunazo zana kulihusu. Basi tunalijadili na kuhakikisha kwamba tumepata suluhisho. Basi na maisha yanaendelea kikawaida.

Naam, nimewahi kuona bahari, kwa mfano huku kwetu bahari ambayo ipo karibu zaidi ni bahari ya hindi ambayo inavutia watalii wengi wakati wa sikuku na pia wakati wa kiangazi au wakati wa joto kali wa mwaka ambapo watu wanatoka bara, wanakuja kuliona ziwa, wanakuja kuiona bahari ya hindi na kuwa na wakati mwafaka au wakati wa mapumziko ili kuepukana na joto ambalo huwa limepanda pale bara. Kwa hiyo pia mimi wakati wa kiangazi au wakati wa joto kali huwa ninafika mara kwa mara pale bahari ya hindi. Ili kujionea manthari nzuri na kujiburudisha pale.

Mchezo ambayo ningependa kuujaribu zaidi ni mchezo wa vikapu kwa sababu ninao rafiki zangu wengi ambao wanajiusisha katika mchezo huu na huwa ninaona kwamba wakati wanapojiusisha katika mashindano ya mpira au mchezo wa vikapu huwa wanashinda mara kwa mara na wanapewa tuzo ambayo ni ya kuridhisha pia nami kwa iyo. Kwa sababu hii inanipa uchu wa kutaka kujifunza mchezo wa vikapu. Ini kwamba iwapo kama kutatokea na mashindano ya mpira wa vikapu nitaweza kushiriki na mungu akinisaidia kwamba niweze au timu yangu iweze kushinda mashindano haya. Basi itakuwa ni vizuri zaidi kwa sababu tutapewa tuzo.

Ningependa sana kujifunza lugha ya kifaransa kwa sababu ni lugha ambayo ninaipenda. Na ni lugha ambayo rafiki zangu wengi wanaijua. Kwa hiyo wakati mwingine wao wanazungumza na mimi sielewi. Na inanifanya zaidi kuhisi kwamba ni vizuri kama ningejifunza lugha ya kifaransa ili kwamba rafiki zangu wanapoizungumza lugha hii. Pia nami niweze kuzungumza pamoja nao.

Programu ambayo ninapenda kuitumia kila siku ni programu ya WhatsApp katika simu yangu. Kwa sababu programu ya WhatsApp hapa ninaweza kuzungumza au kuwasiliana na watu ambao nina nambari zao kwenye simu yangu. Ninaweza nikawatumia ujumbe mfupi. Ninaweza nikawapigia kwa njia ya sauti. Au kuwapigia kwa njia ya video. Na ninaweza kuwasiliana nao kwa uraisi. Iwapo nimejiunga au nina wifi kwenye simu yangu. Au nina data ambazo nimenunua kupitia kupitia njia ya mtandao.

Nyama ninayopenda zaidi ni nyama ya kuku kwa sababu nyama ya kuku huwa ni tamu zaidi kuliko nyama zozote ambazo huwa nina zila kwa hiyo kuna nyama aina tofauti tofauti kwa mfano kuna nyama ya ngombe, kuna nyama ya mbuzi, kuna nyama ya kondoo, kuna nyama ya bata. Ila kwa hizo zote mimi huipenda zaidi nyama ya kuku kwa sababu ndio inayonipendeza ukilinganishwa na nyama ya viumbe vingine.